Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa, mara kwa mara, napenda kujua kilichotokea duniani kama michezo siasa na maendeleo ya kiteknolojia. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na taarifa ya kuelewa dunia vizuri zaidi. Pia mara nyingine napenda kuangalia habari za burudani tamasha mbalimbali zinazofanyika nje ya nchi pia ndani ya inchi.

Napanga kazi zangu kwa kuweka vipaumbele Kwanza huorodhesha mambo yote yanayotakikana kufanya. Alafu naanza na yale muhimu zaidi Pia hujiwekea tariba ya muda ili kila kazi ipate nafasi yake na nijue nifanye nini kwa wakati gani Hii hunisaidia kufanya kazi kwa taratibu na kuepuka msongamano wa kazi mingi mingi.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba. Huu ni mwezi wa furaha, likizo na kusherehekea mambo mazuri na familia na marafiki wenzangu. Hali ya hewa pia ni nzuri na unaleta unaleta hisia ya matumaini na mwanzo mpya wa mwaka unaokuja.